Ni napanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu na malengo yalio wazi. Kwanza kwa sababu kuanza kwa kuangalia majukumu yote ninoyoyataka au ninayotakiwa kufanya katika wiki nzima. Kisha na gawanya kulingana na umuhimu na muda unaohitaji, hii hunisaidia kuepuka kufanya mambo kwa haraka au kusahau kazi muhimu. Baada ya hapo, hupanga ratiba ya kila siku, nikihakikisha kazi ngumu zaidi na zinazo hitaji umakini mkubwa na zifanya mapema hasa asubuhi.

Napenda maambo kadha kuhusu shirika langu hasa mazingira ya kazi yaliyo jengwa juu ya heshima na ushirikiano. Shirika linalo linanithamini mchango wa kila siku jambo ninalo lifanya nijisikie kudhaminiwa na kujiamini katika kazi ninayofanya. Pia napenda uwazi katika mawasiliano kwani hunisaidia kuelewa malengo ya pamoja na nafsi yangu katika kuyafikia Pia zaidi ya hayo shiriki linalotoa nafasi ya kujifunza na kujiboresha jambo linalonisaidia kukua kitaalam na binafsi.

Ninasherekea mwaka mpia kwa njia ya utulivu na kutafakari zaidi kuliko sherehe kubwa. Mara nyingi napendelea kwenyea au kuwa nyumbani au mahali tulivu nikiwa na watu wakaribu kama familia au marafiki wachache. Tunapokaribia usiku wa kuamkia mwaka mpia na penda kutafakari mwaka ulio pita. Kuangalia mambo nilio yafanikiwa na pia changamoto nilizo pitia na mafunzo nilio ya pata wakati wasa inafika sa sita usiku uweza kuwa na mazungumzo ya shukran kutazama tafakari na kusikiza mziki wa taratibu.

Je, unatumia teknolojia ya sauti. Kongo binafsi ndiyo ni natumia teknolojia ya sauti kwa namna inayo rahisisha mawasiliano na upatikanaji wa tarifa. Kwa mfano hutumia simu kupiga na kupokea simu, kusikiliza ujumbe wa sauti na wakati mwingine kutumia amri za sauti kutuma ujumbe au kutafuta tarifa haraka bila kuandika. Tapia napenda kutumia teknolojia ya sauti, kusikiza mziki, radio au podcast kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza au kuburidika hata nikiwa nafanya shugli nyingine.